Ndio ningefurahia kurudi ujana, ili niweze kujifunza zaidi, hasa lugha na ujuzi mpya, kufurahia na marafiki zangu wa kitambo, na kufanya nitakalo bila hofu ya matokeo na bila kuangaliwa na wazazi na kufanya kama vile wenzangu wanavyo fanya.

Mafanikio ambayo ninapata kazini ni kusaidia watu kupata taarifa wanazohitaji, kufanya kazi kwa ufanisi na kwa wakati, kujifunza mambo mapya kila siku, inanisaidia kutatua matatizo ya watumiaji, na pia inanifanya nipate pesa ambazo ninatumia nyumbani.

Mimi hupenda wali ni kwa sababu wali ni mwepesi, unaweza kuliwa na mboga nyingi, ni rahisi kupika, ni mtamu, hushibisha mtu wa haraka, unaweza kuliwa na watoto, hata wazee, na unaweza kuwa mzuri kwa kila mtu.